Ndiyo ningependa kurudi kwenye ujana wangu kwa sababu kuna maamuzi ambayo nilifanya nikiwa katika ujana wangu ambayo hayakuwa maamuzi mazuri. Ningeweza kurudi kwenye ujana wangu, ningebadilisha na maisha yangu ingekuwa nzuri kuliko vile iko saa au wakati huu.

Kumbu kumbu mzuri ninayo kutoka utotoni ni pale nilipokuwa kwene shule ya msingi ya gatumaini niliweza tulikuwa tunacheza mpira na marafiki zangu na kumbuka kulikuwa tulikuwa pia natamasha nyingi mwisho wa muhula na tuliweza kufurahia sana. Ni kumbu kumbu mzuri sana ambazo na ninazo kuhusu utoto wa.

Mimi napenda kuamka na jua. Mambo kulala mapema sipendelei kabisa. Kwa sababu kuna kazi mingi. Naweza kuweka akili katika kitu ama kuconcentrate kwa jambo fulani kwa kazi yangu usiku. Kwa hivyo mimi nafanya kazi usiku. Mambo ya kuamka na jua ya kulala mapema basi siwezi. Lakini kuamka na jua na hiyo hiyo inakua jambo la kawaida kwangu.

Tabia ambayo inanichukiza kwa watu ni tabia ya madharau. Mimi sipendi sana dharau. Sipendi watu kudhalilishwa ama kukua oppressed. Sipendi sana nikiona mtu anamuangalia mwingine vibaya. Si jambo mzuri sana. Silipendelei hata kidogo.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuweza kujistahimili katika mapato yangu na kuongeza mapato kama inawezekana. Ninataka nijiajiri, nifungue biashara yangu mwenyewe ama nijiajiri. Lengo lingine ni kuweza kulipia zile bills ambazo ninazo. Zote nikaweza kuweza kuzilipia bila kuchoka basi nitakuwa nime nimetimiza lengo la.

Apana, sivai miwani, huwa sivai miwani ya yajua au miwani ya kusoma, lakini ningependa sana kuvaa miwani ya yajua ili kuzuhia jua li siweze kunichoma sana. Ni miwani ambayo ina umuhimu unapotoka nje. Inazuhia pia upepo na vumbi. Kwa saa hii sija nunua miwani. Lakini kama nikununua labda ni nunue hiyo ya miwani ya.

Mimi huwakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwasalimia, kuwajulia hali na kuonyesha jinsi kampuni inavyofanya kazi ama utaratibu wa kazi kazini. Pia kama mfanyikazi, tuna jambo ambalo, tunaweza kufanya kwa ujumla kama vile kuona mpira basi. Nikiongea nafikiria nikiwakaribisha jinsi hivyo atahisi kama wako nyumbani.

Napenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu kusoma mtandaoni unahitaji tu kununua data ili kuweza kusoma hizo habari lakini gazeti. Saa zingine gazeti lazima uende mahali haswa ili ununue gazeti na kwa saa zingine gazeti hilo litakuwa ni expensive. Ama ni la pesa mingi kuliko kununua mtandaoni.

Ndio napenda mziki wajadi mziki wajadi unatomia luga cheshi napata kuwa wasanii wa mziki wajadi ni wacheshi kuliko mziki wakisasa instruments saa zingine haziko kama zile za mziki wakisasa lakini lakini mziki mwenyewe unavutia. Kwa hivyo.